Ndiyo ninapenda kujaribu teknolojia mpya inanisaidia kujifunza mambo mapya haraka inafanya niwe kreative na niimarishe katika kazini Pia kujaribu teknolojia mpya hunipatia nafasi ya kuona mbinu bora za kufanya mambo kwa urahisi.

Mimi na sherekea mafanikio ya timu kwa njia mbali mbali kwanza napenda kutoa pongezi za moja kwa moja kwa kila mshiriki wa timu ili kila mtu ajisikia kuthaminiwa Pia mara nyingine tunapanga chakula kidogo au sherehe ndogo ya timu au kuandika ujumbe wa kushukuru na kupongeza kila mtu Pia ni muhimu kushiriki kwa furaha na maneno na tabasamu Kwani mafanikio ya timu ni matokeo ya kila mtu na kusherekea pamoja Kuna leta motisha zaidi kwa siku za kazi za zijazo.

Mimi binafsi napendelea mwanga wakati Mwanga wakati ni mzuri kwa macho hauchoki na unafanya mazingira ya kazi au kusoma kuwa rafiki zaidi Mwanga mkali mara nyingi unaweza kuuma macho au kufanya mazingira ya ndani kuwa yenye joto zaidi. Kwa hivyo mwanga wakati unachangia nafasi tulivu na nzuri kwa kazi kupumzika au kusoma.

Mimi binafsi napenda viatu vinavyokuwa vya comfort na pia vya mtindo. Napenda viatu vinavy nifanya nijisikie vizuri ni rahisi kuvibeba na vinavyo faa kwa shuguli za ngu za kila siku Pia napenda kuwa na viyatu vya rangi tofauti ili kuchanganya na mabazi yangu na kufanya mtindo wangu uwe mzuri.

Ndiyo, mimi binafsi napenda kuoga kwa maji moto. Inanifanya nijisikie fresh na usafi baada ya siku ndefu. Maji moto husaidia kupumzisha misuli na kupunguza uchovu pia hufanya usiku wangu wa usingizi uwe mzuri zaidi Kwani mwili hupumzika vizuri baada ya kuoga kwa maji moto. Napenda kuoga kwa maji moto sana.

Mazingira ya kazi yaliyopo sasa ni rafiki na yenye ushirikiano mzuri. Wenzangu wananisaidia kuna mawasiliano ya wazi na kila mtu anahishimiana. Hii inafanya kazi kuwa rahisi na yenye furaha kwani kila changamoto tunakubaliana nayo pamoja pia kuna rasili rasimali na vifaa vya kutosha vinavyofanya kazi nifanye kazi kwa ufanisi. Kwa kweli mazingira mazuri ni ya kazi yanachangia matokeo bora ya motisha ya kila siku.

Mimi ninafanya mambo kadhaa ya kulinda mazingira kwanza napendelea kutupa taka mahali pake na kuepuka kupeleka uchafu mitaani Pia napunguza matumizu ya plastiki na kutumia vyombo vinaweweza kurudiwa mara nyingine napanda miti au mimea nyumbani kwani inasaidia kusafisha hewa na kufanya mazingira kuwa mazuri Kwa ufupi mimi kujaribu kufanya kila kitu kidogo ili kulinda kuna kuhifathi mazingira yetu.

Kama siyenee ninapata changamoto kadha kazi ni kila siku kwanza kazi inaweza kuwa ya kimwili sana kama kusongeza mgonjwa au kusafisha vyumba pili kushugulikia wagonjwa wenye mahitaji maalumu kunaweza kuwa changamoto kwani kila mgonjwa ni tofauti pia mara nyingine muda wakazi ni mdogo au masharti ni magumu jambo linaloongeza stress hata hivo changamoto hizi zinafundisha umilivu ustadi na jinsi ya kutuwa huduma bora Kila changamoto ninafati ya kujifunza na kuboresha huduma kwa wagonjwa.

Mimi binafsi ni natumia muda fulani mtandaoni kila siku lakini napanga muda vizuri ili nisijivute sana kwa kawaida natumia mtandaoni kujisomea kuangalia habari au kuwasiliana na familia na marafiki Pia napendelea kupumzika kidogo bila simu ili kufanya kazi za nyumba na kupumzika akili yangu Kwa hivyo mtandao ni chombo kizuri lakini napenda kudumisha usawa kati ya mtandaoni na maisha halisi.

Mimi binafsi ninapenda kufanya mazoezi wakati wa asubuhi asubuhi ni wakati nzuri kwani mwili unamuka vizuri damu inasamba vizuri na inanipa nguvu ya siku nzima Pia mazoezi ya asubuhi hunifanya nikisikia freshi na tayari kushughulika shughuli zote za siku Wakati mwingine kama sina nafasi ya asubuhi ninaweza kufanya mazoezi kidogo jioni lakini asubuhi bado ndio ninapendelea zaidi.

Chakula ninachokipenda kula jioni ni mboga, wali au supu. Napenda chakula hiki kwa sababu ni rafiki wa kwa tumbo, huuchangia usingizi mzuri na kunipa nguvu bada ya siku ndefu. Pia mara nyingine napenda kula samaki au nyama kidogo pamoja na wali au ugali jambo linaloifanya jioni iwe raha na yenye furaha sana.

Ndio ninafuatilia matukio ya kimataifa napenda kuwa na habari za hivi karibuni kuhusu siasa, uchumi afya na mazingira kwani hunisaidia kuelewa dunia inavyo badilika na kufanya maamuzi bora maishani mwangu Pia kufuata matukio ya kimataifa hunisaidia kujijenga mazungumzo na wengine na kwa uchangiaji mwenye taarifa kwenye jamii.

Mimi binafsi ninapenda kuenda madukani asubuhi asubuhi ni wakati mzuri kwani dukani hakuna foleni nyingi mazingira ni tulivu na unaweza kuchanganua kuchagua bidhaa kwa urahisi pia asubuhi hunisaidia kupanga siku yangu vizuri na kununua mahitaji ya nyumbani bila haraka Wakati mingine kama sina nafasi asubuhi napendelea kuenda mchana lakini asubuhi bado naipendelea zaidi.

Ndiyo ninapenda kuogelea tangia nikiwa mtoto mdogo, kuogelea unifurahisha kwa sababu, unisaidia kupumzika, kuimarisha mwili na kupunguza msongo wa mawazo, pia ni zoezi zuri linalo nifanya, nijisikia freshi na mwenye nguvu zaidi, ninapenda kuogelea sana.

Ninasharehekea siku kuu kwa kupatana na marafiki na familia yangu ninapenda kwenda nyumbani nakuru tunasharekea kwa pamoja huwa tunachinja na kula nyama na pia siku kuu ni mbali mbali kama ya krisimasi ilio wiki mwezi wa jana ilikuwa nzuri sana tulisharehekea na kupika na kusharehekea pia na familia yangu.

Ndiyo ni napenda asali sana asali ni tamu na yenye afya kwa mwili Napenda kuitumia kwenye chai matunda au kama kito weo kidogo kwani ufanya chakula kuwa na ladha nzuri na pia inasaidia afya ya mfumo wa kinga Napenda asali sana asali ni tamu.

Kusubiri kwenye mstari unanifanya nijiskie subira na uvumilivu Mara nyingine ni changamoto hasa kama mstari ni refu au watu hawafanyi kwa utaratibu lakini pia kujifundisha kushirikiana na heshima na kuheshimiana na wengine kwa jumla Dubiri mstari ni sehemu ya maisha na kila siku unasaidia kudumisha nidhamu na heshima na pia subira.

Study yangu muhimu kwa kazi ni mawasiliano mazuri uvumilivu na ustadi wa kushugulikia wagonjwa kwa sababu mimi ni CNN ni muhimu kuelewa mahitaji ya wagonjwa kushirikiana na wenzangu na kutuwa huduma bora kwa subira na heshima Pia kusimamia muda vizuri na kufuatilia maelekezo ya wauguzi ni study nyingine muhimu inayongeza ufanisi kazini.

Ili kuhamasisha ushirikiano katika timu, mimi napenda kuwasiliana na uwazi na kila mshiriki Napendelea kusikiliza mawazo ya kila mmoja na kuonyesha heshima kwa michangyo yao Pia ninaweza kushirikisha wenzangu katika maamuzi madogo, ili kila mtu ahisi heshimu na sehemu yake muhimu kutumia maneno ya pongezi na shukrani pia huni saidia kuongeza motisha na kufanya timu ingine kazi kwa furaha na ufanisi.